Mfanyabiashara bora, zaidi, ninayejua, ni mfanya biyashara anaitwa John Maina John Maina ni mfanyabiashara ninajua tangu enzi za kale Tangu nikiwa mdogo na nimemuona akikomaa na nimeona mahali alianza na mahali amefika Kila ninachopenda sana kwa mfanyabiashara huyu ni jinsi ama namna anavyofanya kazi kwani ata baada ya kufika ligi za juu, kwa kujulikana kote nchini kwa kuuza vifa vya gym bado hajabadili muenendo ama hajakuwa mzoefu ama mzebe bado ako na ile bidii na hata ndo nafanya kazi zaidi Kile kitu ninacho penda sana kuhusu John Maina ni vile alianzisha kazi na mahali alipofika kwani kuna wakati kuna mtu alitaka amuuzie speaker ya simu Lakini hakuwa nayo alikuwa anajua hiyo kifaa huwa inatoka thirty shillings Lakini huyo mtu alikuwa anampea mia moja Alifungua simu yake, akatoa yake, akamuuzia mia na akaenda akanunua ingine mpya ya mia moja hiyo ndio ile roho ama hiyo ndio ile kujitolea na kujua kuwa shilingi moja juu ya ingine inamaanisha uko kwa biashara. John maina amekuwa kwa hii kazi miaka michache sana, lakini mahali amefika inahitaji bidii ambayo haiishi na roho ambayo haibadui. Kile ningetaka kujifunza kutoka kwake nikuwa haimanishi wewe ni nani ama umetoka wapi Lakini kama unajua mahali unapoelekea na hubaduki ama husikizi wale wanaokuambia huwezi hakuna mahali huwezi fika kama uko na huo mwito na umejitolea na roho yako yote.